Ni naboresha michakato ya kazi kwa kuchambua michakato ambazo zinatumika wakati huo Pia kuondoa hatua zisizo za muhimu kati kakazi Pia na weza kuboresha michakato ya kazi kwa kutumia teknologia ili kupunguza kazi ya mikono.

Kazini nimeweza kutangamana na watoto kutoka sehemu mbalimbali ya nchini kwa maana mimi ni mwalimu na pia nimepata kutangamana na walimu wenzangu na kuelewa sababu mbalimbali za watu kufanya kazi ili kukimu mahitajia familia yao.

Huwa natumia simu yangu kupokea habari mbalimbali za matukio ambayo yanatendeka dunia nzima. Kwa hivyo huwa nahakikisha kuwa ni na data ya kudurusu na kuangalia habari mbalimbali ambazo zimechipuka kila siku ili niwe na marifa na en.

Sipendi kazi ya kupika. Huwa sipendi kujihusisha na swala la kupika kwani upishi unanilemea mara nyingi Kwanza wakati ninastahili kupika viungo mbali mbali, kutumia viungo mbali mbali wakati wa upishi au kupika aina mbali mbali vya vyakula.